Naam, napenda sana kuangalia nyota. Hasa, wakati wa usiku, zinapochomoza baada ya jua kuzama. Hali hii, hunifurahisha na kuniburudisha. Hasa, baada ya kazi ya siku, kucha. Hivyo basi, napenda sana kutazama nyota wakati ya usiku.

Utaratibu wangu wa kutengeneza kahawa au chai, chai ni kama ufuatao. Mosi kabisa naeka maji kwenye gesi ili yaweze kuchemuka. Baada ya maji yangu kuchemuka, mimi huongeza majani chai au kahawa katika maji hayo. Baadaye, mimi huweka maziwa ili yapate kuchemuka pamoja na kahawa hiyo ili iweze kuwa tamu. Baada ya hivyo viungo viwili kuchemuka na kuwa vyenye hali ya juu sana, mimi huongeza sukari ili kuvipa ladha na kuweza kuepua kutoka kwa moto ili yapoe na kuweza kunywa.

Ningependa sana kurudi maisha yangu ya ujana. Kwani katika ujana wangu niliweza kusherekea na ku enjoy mambo kadha wa kadha. Ikiwemo uchezaji wa kandanda ambao nilikuwa mahiri na shupavu sana. Niliweza kutoa mataji ya aina mbali mbali. Hivyo basi nilipendo na wengi na hata kutaminiwa na wengi. Hivyo mimi huenzi sana maisha yangu ya ujana na ningependa sana kurudi ujanani.

Mimi napenda sana chakula cha haraka kwa sababu huwa kina niwezesha kuwahi kazini kwa muda unaofa. Hivyo basi ili nisiweze kuchelewa kazini na kuwachelewesha wateja wangu kazini. Mimi hukiwai chakula hiki cha haraka ili niweze kuwahi kazini kwa muda unaofa hivyo kuweza kuwa hudumia wateja wangu.

Njia mojawapo ambayo natumia kupunguza matumizi ya plastiki ni kuhakikisha kuwa baada ya kutumia plastiki naweza kuiosha ili niweze kuitumia kwa manufaa ya baadae. Hali hii ya kuosha plastiki ili kuitumia tena inawezesha kudumisha mandhari hivyo basi huwa sina matumizi mengi ya plastiki yanayoathiri mazingira yetu.

Kunapo tokea mgogoro kati yangu na mja mwngine mimi huakikisha kuwa tunatumia mbinu ambazo hazita leta ugomvi zaidi kati yangu na mja ambaye tumekosana nae hivyo basi mimi huwashirikisha wavyele wangu ili waweze kutupatanisha na kuleta amani kati yangu na mja ambaye tumekosana naye.

Timu kuu ya michezo ambayo ninafuatilia ni timu ya kandanda au soka ya Manchester United. Timu hii naienzi nakuipenda sana kwa sababu wanacheza mpira wao kwa ustadi wa hali ya juu. Hivyo basi wananifurahisha sana ninapowatazama wakicheza ni timu ambayo imetua mataji mingi katika ulingo huu wa kucheza mpira wa kandanda.

Mimi binafsi sipendi kutembea kwa miguu kwa sababu kutembea kwa miguu huwa kumenilemea mno. Ni napotaka kuwahi kazini kwa mda unaofaa mimi hutumia matatu au njia za kisasa za kusafiri kama vile baisikeli au matwana hivyo basi mimi huwa sipendi kutembea kwa miguu.

Kipindi cha televisioni ambacho huwa nakipenda kinajulikana vile kama tafakari la babu ni kipindi ambacho kinaweza kuelimisha jamii hasaa vijana ambao wako bado ujanani kuweza kuishi maisha yao vile inavyofaa bila ya kujipoteza katika matendo ya hanasa. Hivyo basi kuweza kuishi maisha kwa wakati unaofaa na kufanya mambo ambayo yanaweza kujenga jamii kwa njia na mbinu mbali mbali.

Mimi napenda sana kuucheza mpira wa kandanda. Uchezaaji wa mpira wa kandanda nimeumahirisha sana na nina talanta za hali ya juu sana katika uchezaaji wa mpira huu. Hivyo basi umahiri wangu umeniwezesha kupata mashabiki kutoka mataifa mbalimbali na kuweza kukuza kipaji changu kwa njia inayokitipaka mingi mno. Hivyo basi, mimi napenda sana kucheza mpira wa kandanda.

Kabla ya kuanza kazi yangu ya kila siku, mimi huhakikisha kuwa nina swali. Swala hunisaidia sana mno kwa nini napata uwongozo au mwongozo muhimu sana kutoka kwa maulana ya jinsi ambavyo nitaweza kutekeleza kazi za siku hii. Baada ya hapo, mimi huweza kuwasiliana na wafanyi kazi wenzangu na kuweka mikakati thabiti ya jinsi tutakavyo tengeneza kazi za siku hiyo.

Mazingira ya kazi ninayo yapendelea ni mazingira tulivu. Mazingira tulivu huniwezesha kufanya kazi kwa njia inayofaa hivyo basi kuwahudumia wateja wangu bila ya kuwachelewesha na kuwafanyia kazi murwa. Pia mazingira ambayo ni tulivu inaniwezesha kuwasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa njia ya haraka na upesi mno hivyo basi kuharakisha au kufanya utenda kazi wa kazi kazini kuwa rahisi mno.

Kinywaji ambacho na kienzi na kukipenda ni kinywaji cha kahawa. Mimi napenda sana kahawa kwa sababu huwa inanipa nguvu ya kuweza kuanza kazi yangu ya kila siku kwa hali ya juu sana. Hivyo basi na enzi sana kinywaji hiki. Ninapo kitayarisha kinywaji hiki huwa na kitayarisha kwa ustadi wa hali ya juu kwani nina ujuzi wa kukitayarisha. Napenda sana kahawa hivyo biasi ndicho kinywaji cha pekee ambacho na kienzi katika maisha yangu ya kila siku.

Mimi hulala kwa masaa sita kikawaida. Mimi sipendi sana kushiriki katika ulalaji. Kwani huwa si mzuri kwa afya yako. Hivyo basi masaa pekee ambayo mimi huruhusu mwili wangu kuweza kulala au kupumzika baada ya shuguli za kazi ni masaa sita. Baada ya hapo mimi hurauka na kuelekea moja kwa moja hadi kiwandani kuweza kufanya kazi yangu ya kila siku.

Mimi ni mkulima shupavu na hodari. Hivyo basi, napenda sana kulima bustani yangu ya maua. Maua unadhifisha mazingira yangu pale nyumbani na hata kazini. Hivyo basi, mimi huhakikisha kuwa nayapalilia na kuyanyunyuzia maji kila wakati ili yaweze kunawiri. Napenda sana kuhakikisha kuwa na lima bustani yangu na kuondoa taka zote ambazo zinaweza kuathiri bustani yangu.

Wakati wa wikendi, mimi hupenda sana kushiriki katika uchezaji wa mpira wa kandanda. Napenda sana mpira wa kandanda kwa sababu nina umahiri wa hali ya juu sana na talanta isio weza kupigiwa mfano katika sekta hii ya uchezaji wa kandanda. Hivyo basi wakati wa wikendi mimi hupenda sana kujishughulisha na mambo yanayohusiana na uchezaji wa mpira wa kandanda. Na pia mimi hupenda kutazama sana filamu zinazojihusisha na uchezaji wa mpira wa kandanda.

Mimi sipendi kutembea msituni, naogopa sana wanyama wa pori ambao wanaweza niathiri au kuweza kunipa majeraha mbalimbali. Hivyo basi mimi huwa najaribu sana kuepuka kutembea katika misitu ya aina mbalimbali.

Ninapokuwa na marafiki zangu, sisi hupenda sana kushiriki katika uchezaji wa mpira wa kandanda. Mimi pamoja na marafiki zangu, tunapenda sana kucheza mpira wa soka kwa kuwa ndiyo ambao tunatajriba kusa ya kucheza. Tunatalanta za aina mbalimbali, hivyo basi, sisi hupenda sana kucheza mpira huu. Kwani ndiyo unaotufurahisha na kutuliwaza baada ya kazi zetu.

Msimu wa mwaka ambao ninaupenda zaidi ni msimu wa mavuno. Mimi ni mkulima hodari na shupavu anaetiliwa maanani sana na kupigiwa mfano katika kitongoji kizima. Hivyo basi unapowadia msimu huu wa mavuno mimi hupenda sana kwa kua huwa napata kupata mavuno ya hali ya juu sana ukilinganisha na wakulima wengine katika kitongoji chetu ambao wanashiriki katika kilimo.

Mimi natumia Wi-Fi sana katika simu yangu ukilinganisha na data ya simu. Wi-Fi ni njia mojawapo ya kuweza kupata kuingia mtandaoni kwa njia ya haraka sana na ya upesi zaidi. Pia si njia ghali ya kupata kutumia teknolojia ya kisasa ukilinganisha na data ya simu ambayo huwa ni ghali mno wakati unapotaka kuingia mtandaoni. Hivyo basi, mimi huwa naona ni jambo la busara kutumia wifi.

Mboga ambazo ninazipenda sana ni mboga zinazo julikana kama mchicha. Mchicha ndio mboga pekee ambayo na ienzi kwani inanipa siha njema ya kuweza kutekeleza kazi zangu za kila siku. Mchicha ni mboga inayo ambayo inaenziwa na wengi kwani inarutubisha mwili wa binadamu.

Mimi huwa napendelea sana kunyoa. Kunyoa hunifanya kuonekana nadhifu mbele ya wafanyikazi wenzangu na hata wafyele wangu na ndugu zangu. Hivyo basi kunyoa ndiyo jambo la aula ambalo mimi hulifanya kila wakati wakati ndevu zangu au nywele zangu huwa refu kupita kiasi.

Mimi hujikinga kutokana na jua kali kwa kutumia kofia au mwavuli. Wakati ninapotekeleza shughuli zangu za kila siku katika kiwanda changu cha kazi, mimi hutumia sana mwavuli kwani jua linapochomoza huwa sina. Ila kuweza kujikinga kutokana na jua ili niweze kufanikisha kazi yangu kwa muda unaofaa na nikose kuwachelewesha wateja wangu.

Mimi hupenda sana kufanya mazoezi wakati wa asubuhi. Wakati wa asubuhi kabla ya kuwa halijachomoza ndiyo wakati muafaka ambao mimi huweza kufanya mazoezi yangu. Wakati huu huwa muruwa kabisa kwani huwa waja wengi hawajaamka. Hivyo basi ninaweza kutekeleza mazoezi yangu bila ya kusumbuliwa na mja yeyote katika upigaji tizi wangu.

Mimi huweza kuainisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi kwa kuhakikisha kuwa wakati ninapoenda kazini. Mimi huweza kushirikiana na wafanyi kazi wenzangu kazini tu kuhusihana na muambo ya kazi. Baada ya kumaliza kazi ninapoelekea nyumbani mambo ya kazi nayaacha kazini. Ninapokutana na familia yangu, tunaweza kuongelea mambo yanayohusiana na jinzi tunavyoweza kuishi pamoja kama familia na bila ya kuhusisha mambo yangu ya kazi.

Ninapokuwa na furaha nikiwa nyumbani, mimi hupenda sana kujishughulisha na shughuli za upishi. Napenda sana kupika vyakula vya aina mbali mbali, ili niweza kuwapa familia zangu lishe bora. Upikaji wa vyakula aina ainati huwezesha familia yangu kupata mlo wa hali ya juu na hivyo basi kuridhisha familia zangu wote hivyo basi kuweza kupata ziha njema.

Nguvu zangu kazini ni kuwa ninaweza kufanya kazi kwa upesi na kwa muda mfupi sana ukilinganisha na wafanyi kazi wenzangu. Japo naweza kufanya kazi hii kwa haraka sana na ifanya kwa umahiri na ustadi wa hali ya juu wakupigiwa mfano. Nijambo ambalo hushangaza wengi na wengi huenzi sana kulifanya kama nina vyofanya mimi.

Mimi huwa nahisi kuwa tathmini za kazi ni muhimu sana kwani zinasaidia katika kuweka mikakati ya kimsingi ya kueza kutekeleza kazi kwa muda unaofaa. Hivyo basi unawezesha kuhakikisha kuwa. Wateja wanapata kile ambacho wameagiza kwa muda unaofaa bila ya kuwachelewesha.

Ndio napenda sana kuendesha baisikeli. Niliweza kuanza kuendesha baisikeli. Nikiwa na miaka minne. Ni jambo ambalo nililienzi tangu utotoni mwangu. Na hata hivi sasa nimi hupenda sana kuendesha baisikeli. Kwani kando na kuniburudisha inaniwezesha kufika kazini mwangu kwa muda unaofaa ili kuweza kufanya kazi na kuwahudumia wateja wangu bila ya kuwachelewesha.

Mazoezi yangu ya kila siku uhusisha ukimbiaji mno. Mazoezi haya yanahusisha ukimbiaji sana kwa kuwa mimi ni mchezaji wa mpira wa kandanda. Hivyo basi ni mpira ambao unachezwa kwa kukimbia kwa muda mrefu. Hivyo basi mazoezi yangu hushugulisha sana ukimbiazi japo nakimbia nikiucheza mpira huu ila ninapopata fursa ya kuweza kuwasilisha au kuwakilisha timu ninayoichezea naifanya hivyo bila ya kung'ang'ana na urahisi mno.

Mimi ni mzaliwa wa pwani, hivyo basi bahari nimeiona sana tangu niwe mtoto hadi hivi sasa. Tulikuwa tunapenda kupelekwa kuzuru bahari na wawili wangu ili kuweza kujishughulisha au kupata fursa ya kupata jinsi mandhari ya bahari yanavyokuwa. Hivyo basi tumeweza kuogelea katika bahari japo si kwa muda mrefu kwa sababu bahari ina mawingu ya hali ya juu. Hivyo basi nimewahi kuona bahari.

Timu bora ya uchezaji wa mpira marekani ni timu inayofahamika kama vile Manchester United. Ni timu ya mashabiki wengi na inaenziwa na wengi kwani wachezaji wa timu hii wanapendwa sana na wengi. Timu ya kiragbi sii fahamu kwani huwa sijishugulishi na mchezo huu wa ragbi. Mimi hujishugulisha sana na mchezo wa kandanda. Kwani mimi nishabiki sugu wa mchezo huu.

Mbinu ya pekee ambayo natumia ili niweze kujistawisha wakati wa likizo ni kuwa mimi huwa nashiriki katika shughuli ya kilimo. Kilimo ni nguzo kuu ya ukuwaji wote wa kitaifa katika nchi yetu hii pendwa ya Kenya. Hivyo basi wakati wa likizo mimi huhakisha kuwa najihusisha na kilimo cha aina mbali mbali kama vile upanzi wa miti na mahindi ili niweze kupata mavuno baada ya miezi kadhaa.

Ndiyo nawafahamu majirani zangu ni waja ambao ninaishi nao kwa njia mwafaka sana nawapenda sana majirani wangu kwani kunapotokea jambo lolote wao huweza kunihusisha na pia iwapo kuna tatizo lolote tunaweza kulitatua kwanjia mwafaka na hivyo basi kuishi kwa pamoja na kutangamana nao vile ambavyo wanadamu. Damu wanapaswa kufanya.

Katika kazi yangu ningependa kufikia katika lengo au uwadhifa wa kuwa mhandisi mkuu katika kampuni ninayofanya kazi. Huu wadhifa utaweza kuniwezesha kujikimu hata zaidi kimaisha na pia kuwaelimisha waja ambao wanakuja kufanya kazi katika kampuni hii kwa njia inayofaa.

Mimi huwakikisha kuwa nayalinda mazingira yangu kwa kuweza kuokota taka zote ambazo zimeweza kutupwa kiholela na waja wasiohakikisha kuwa wanayalinda mazingira yangu. Pili, mimi huwa situpi taka ovyo ovyo hivyo basi kuweza kunadhifisha mazingira yangu kila wakati.

Mimi sipendi kuoga kwa maji ya moto kwani si jambo ambalo nimelizoea tangu utotoni. Tangu utotoni nimezoeshwa na wavyele wangu kuoga maji baridi shadidi hivyo basi huu ndiyo mtindo wapekee ambao ninautumia hadi hivi sasa.

Mimi hupenda kwenda madukani wakati wa jumamosi ama jumapili. Mimi hupenda wakati huo au siku hizi kwa kuwa. Ndizo siku za pekee ambazo sina shughuli za kazi na huwa sina kazi mingi ya kufanya nyumbani. Wakati huo ambao sina shughuli mingi, mimi huenda kufanya shughuli za aina mbalimbali madukani, kununua vifaa vya aina mbalimbali ili kujikimu wakati wiki nyingine inapoanza.

Filamu ninayo ipenda zaidi ni filamu ya maigizo ama ukipenda drama napenda sana kushuhudia drama kwani huwa inanielimisha na kunifunza mambo mengi kuhusu jinsi watu wanavyo ishi katika jamii mbali mbali kwani uigizaji huu huwa unatokana na jinsi waja huishi katika maisha yao ya kihalisia. Filamu hizi mimi huziona takriban siku mbili katika wiki hasa siku ya jumamosi na ijumaa siku ambazo huwa sina kazi ya kufanya. Na hivyo basi mimi hujiliwaza kwa kuona filamu hizi za drama.

Mimi huifadhi pesa zangu kutumia mfumo wa kisasa wa benki. Mfumo huu huakikisha kuwa pesa zangu zinapata usalama unaofaa hivyo basi uwizi wa pesa zangu huwa haupo tena. Napenda sana mfumo huu wa kisasa wa benki kwani unaweza kupata fursa ya kutazama pesa zako kupitia rununu au kupitia tarakilishi hivyo basi unaweza kuwa na hali halisia ya jinsi pesa zako zinatumika au zilizoko.

Mimi huilinda faragha yangu mtandaoni kwa kuhakikisha kuwa mambo yangu ya kindani ya kifamilia siyaweki katika mtandao. Picha zinazohusisha mambo yangu ya kibinafsi kama vile watoto wangu na mke wangu siweki mtandaoni. Hivyo basi hii njia ndio njia ambayo imeniwezesha kulinda faragha yangu katika vyombo hivi vya mtandaoni.

Mimi huhakikisha kuwa kunapotokea jambo au kazi yoyote inayohusiana na jamii yangu. Mimi hushiriki. Mimi husaidiana na wanajamii wenzangu katika kutengeneza jamii au kitongoji chetu kuwa salama na dhabiti ili watoto wetu waweze kuishi kwa amani. Ya juu na usalama. Hali hii huwezesha watu kutangamana katika jamii. Na hivyo basi kuimarisha jamii.

Chakula ambacho ninapenda sana kula wakati wa jioni ni ugali kwa mboga za kienyeji na nyama. Napenda sana kula chakula hiki kwani kinanipa nguvu na afya ya hali ya juu kabla ya kuenda kupumzika baada ya shughuli zangu zote za mchana. Nakipenda chakula hiki kwani ni kitamu na nakienzi mno sana ukiilinganisha na vyakula vinginevyo.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa kuhakikisha kuwa nawasikiza sana kwa makini. Mimi ni mja ambaye nina subra na ninapenda sana kusikiza maoni ambayo waja wenzangu wanaleta kwangu kwani mja hajengwi kwa kujisikiza bali kwa kuwasikiza wenzao.

Mimi hunyolewa nywele zangu mara mbili kwa mwezi. Wakati huu ndio wakati pekee mimi hujishughulisha na shughuli hii ya unyoaji nywele zangu. Ninae fundi ambaye amekolea katika kazi hii ya kuninyoa nywele na baada ya kuzinyoa huwa anakuwa mja nadhifu sana anaheshimika na kupigiwa mfano katika jamii nzima.

Video mingi mtandaoni mimi hutazama kutumia mtandao unaojulikana kama vile YouTube ni mtandao ambao una video vya aina mbali mbali ambazo unaweza kuzitazama wakati unapopumzika au unapotaka kujielimisha na jambo lolote ambalo hulifahamu.

Mimi husherekea siku yangu ya kuzaliwa pamoja na familia yangu. Kando na familia yangu, mimi huwa itaspia marafiki zangu ili tuweze kunywa na kula kwa pamoja. Huwa nakata keki na kuilisha marafiki zangu pamoja na wavyele wangu. Baada ya hafu, sisi na rafiki zangu na familia uweza kuzuru mbuga za wanyama ili kushuhudia wanyama wa aina mbalimbali na pia kuenda katika miji au kuzuru katika miji asa mji wa kitaifa unajulikana kama vile Nairobi ili kueza kutazama majengo yaliyo jengwa kwa ustadi wa hali ya juu.

Mimi sijawahi kujifunza kupiga gitaa kwani sijaweza kupata mtu ambaye anaustadi wa kupiga gitaa. Japo ni shughuli ambayo ningependa sana kujifunza kwani napenda sana muziki wa kila aina na upigaji wa gitaa ni jambo mojawapo ambalo linajihusisha na.

Jambo kuu ambalo linanipa motisha kazini ni kuwa ninaweza kupata pesa za kuweza kukimu maisha ya familia yangu. Hili ni hilo jambo la pekee ambalo hunipa motisha na ari ya kufanya kazi kwa weledi wa hali ya juu na kutimiza mahitaji ya wateja wangu ili niweze nami pia kuweza kukimu familia yangu.

Mimi napendelea sana kusoma habari mtandaoni. Usomaji wa habari mtandaoni ni njia nyepesi na ya aura sana ukilinganisha na usomaji gazeti. Usomaji gazeti unachukuwa muda mwingi ili kuweza kupata habari. Ila usomaji wa habari mtandaoni unatumia muda mchache sana kupata habari. Hivyo basi kujielimisha kwa njia ya haraka na upesi.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya manukato. Hasaa katika mazingira ambayo kuna bustani ambazo maua mbalimbali yameweza kupandwa. Napenda sana mazingira kama haya kwani ni mazingira yanayovutia na kufurahisha sana kwa kuwa ni mazingira yanayokuwa ingari ya kutamaniwa sana na wengi.

Mimi hukaa hadi mida wa usiku wa manane. Kazi yangu mingi sana, mimi huifanya mtandaoni. Hivyo basi huwa silali kwa haraka. Mimi hukaa hadi muda huu ili niweze kukamilisha kazi yangu kwa wakati na kumridhisha mteja wangu. Anapotaka kazi yake, anapata kuwa nimeifanya kwa ustadi wa hali ya juu na kueza pia kupata kazi ilio komaa na yenye umahiri wa hali ya juu.

Ndiyo, mimi hutumia vitu kwa kutumia simu kwa njia inayoitwa Mpesa. Njia hii huwezesha ununuzi wa vitu vya aina mbali mbali kwa haraka sana. Hivyo basi unapata kuokoa muda mwingi kuenda kununua vitu hivi kwa kutumia baisikeli ama njia za kisasa za usafiri. Ukilinganisha na njia hii, unaletewa vitu kwa muda mfupi sana.

Njia pekee na muafaka ninayo tumia kujiandaa kwa mkutano wote ule ni kuhakikisha kuwa. Ninajua kinacho enda kuzungumziwa kabla ya kuenda katika mkutano huo ili niweze kuchangia pointi za maana katika mkutano huo na niweze pia kuonekana mja ambaye amejitayarisha na anajua kinacho zungumziwa ili niweze kutojaji. Kutojiaibisha kwa wafanyakazi wenzangu.

Mimi huwaita ndugu zangu na familia zangu wote kwa pamoja ili tuweze kula na kunywa kwa pamoja kusherehekea uwepo wa mwaka mpya. Baada ya hapo sisi hudamuka damdam moja kwa moja hadi katika kanisa ili kuweza kumshukuru maulana kwa kutuongoza mwaka uliopita na kutupa mwaka huu mpya. Na aweze pia kutulinda katika mwaka huu.

Mimi ni mchezaji shupavu na hodari wakupigiwa mfano na shabiki yeyote yule ambaye ameweza kuniona nikishiriki katika uchezaji wa mpira wa kambumbu. Hivyo basi, sinabudi ila kufanya mazoezi ya mwili kila siku na mara kwa mara, hasaa marambili kwa siku. Ili niweze kuwa nadhifu na kuwa tayari kuucheza mpira huu kwa njia ya pekee na rahisi mno.

Tunda langu la kupendezwa ni tunda la maembe. Napenda sana tunda hili. Kwani ni tunda ambalo linaweza kutengeneza sharubati inayopendwa na kuenziwa na wengi nikiwemo. Ni tunda ambalo halichukui muda mrefu kuiva hivyo basi linaweza kuliwa wakati wowote na yeyote. Na pia ni tunda ambalo linanipa siha au afya njema kwani ni tunda lililo na vitamini vya hali ya juu.

Mimi hupenda sana kununua vitu mtandaoni. Hii ni njia ambayo nimepata kuizoea kwa uwepo wa teknolojia ya kisasa. Njia hii huhakikisha kuwa unapata kununua vitu kwa muda mchache sana na vitu hivi unaletewa kupitia mitandao mbali mbali. Hivyo basi ni njia ambayo unapata kutumia muda mchache kupata vitu ambayo unavihitaji na vina pata vitu vya aina mbalimbali unavyo vitaka.

Naam, mimi napenda sana asali kwani hata naikuza. Mimi ni mkulima halisi hivyo basi. Sina budi ila kukuza asali kwani inapendwa na wengi na pia inanunuliwa na wengi. Asali ni moja wapo ya mavuno ambayo ni navuna na kuweza kujikimu nayo kimaisha kwani inapendwa sana na waja wengi. Hivyo ninawateja wengi wakununua asali. Mimi mwenyewe kibinafsi pia na tumia asali na naipenda sana.

Na upenda sana muziki wa jadi kwani ni muziki ambao unaelimisha, unatangamanisha na pia unawapa wosia vijana nikiwemo mimi kwa kisasa. Muziki huu ni muziki ambao pia unaweza kuiburudisha jamii na wakati jamii inapotangamana huwa ni jambo la busara sana katika maisha ya binadamu.

Mimi huhakikisha kuwa natumia vyombo au mitindo ya kisasa ya kiteknolojia kazini mwangu ili kufanikisha aina mbalimbali za kazi kazini. Mitindo hii ya kisasa huzalisha ukuwaji na utekelezaji wa shughuli mbalimbali na wafanyakazi wangu. Hivyo basi mitendo hii ya kisasa huweza kuwahudumia wateja wengi kwa muda unaofaa na pia kutengeneza vyombo ambavyo ni vya wastani na hali ya juu.

Muda wangu wa bure mimi huitumia kwa kutazama filamu au sana mbalimbali za uigizaji. Napenda sana kutizama filamu hizi kwani huwa zinaniburudisha na kuniliwaza baada shughuli mingi za usiku kucha. Hivyo basi ni filamu ambazo huwa pia zinanielimisha kupitia uwanja mbali mbali hivyo basi kukuza akili yangu kwa kiwango cha hali ya juu.

Wahenga hawakutupaka mafuta kwa mgongo wachupa walipo nena kuwa asiyesikia la mkuu huvunjika nguu. Hivyo basi mimi nawaheshimu sana wazee wangu kwani ndio wame nikuza tangu nikiwa mtoto mdogo. Hivyo basi nimewaheshimu na kuwapa heshima ya hali ya juu kwani wana ukomavu na wameishi sana. Hivyo basi wameona mingi ya kunifunza kama mtoto.

Kinachonifanya nicheke sana ni kushirikiana na waja wa cheshi sana kazini nina marafiki ambao wamekolea katika ucheshi wa hali ya juu. Hivyo basi hawa hunifanya kuwa nacheka sana kila wakati. Kando na hilo, mimi hutizama filamu za ucheshi, filamu ambazo zimetengenezwa na waja wanaojua kunifanya nicheke kwa mda mrefu.

Ndoto yangu kubwa ni kuweza kuwa mhandisi mkuu duniani kote. Napenda sana hafla hii ya uhandisi kwani naienzi na kuithamini. Kama mboni ya jicho langu. Ningependa sana kuwa mhandisi anayepigiwa mfano kote duniani. Na niweze pia kuwafunza wanaokuja nyumba yangu. Jinsi ya kuwa mhandisi, shupavu na hodari wa kupigiwa mfano.

Mimi huoga mara mbili kwa siku. Mimi huoga wakati wa asubuhi baada ya mazoezi ya asubuhi na kuoga jioni baada ya shughuli zangu za kazi. Napenda sana kuwa mja nadhifu anayevutia hivyo basi nisiweze kuwafanya wenzangu tunaofanya nao kazi kuhisi kuwa nachafua mazingira yao kwa kunukia au kwa kunuka kwa njia isiyofaa.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Napenda sana nyama hii kwa kuwa ni nyama ambayo inaweza kurutubisha siha yangu au afya yangu kwa kiwango cha juu. Kwani ni nyama ambayo ina proteini za viwango vya juu ukilinganisha nyama zinginezo.

Shughuli yangu ya kupendeza ni shughuli ya uchezaji wa mpira wa kambumbu ama ukipenda soka. Ni shughuli ambayo naitekeleza kwa umahiri wa hali ya juu wa kupigiwa mfano kote kijijini na hata taifa. Shughuli hii nimeikoleza na kuiweka katika kiwango ambacho kinapendezwa na wengi. Hivyo basi, mashabiki wengi huja kuniona nikitekeleza shughuli hii ya uchezaji kandanda.

Ndiyo ninapenda sana kujifunza historia kwani inanielimisha sana kwa mambo mingi yaliyo tokea hapo jadi. Kujua mambo katha wa katha yaliyo tokea hapo jadi ninaweza kutatua matatizo ya nayo nikumba hivi sasa ambayo yaliweza kutokea hapo jadi hivyo bazi kujinufaisha kimaisha.

Mimi napenda sana kutangamana na marafiki wapyia kwani hakuna mja ambaye atakosa jambo la kunifunza ili kueza kujinufaisha kimaisha. Mimi hutangamana nao kwa njia ya heshima na pia kuelimishana kwa mambo mbali mbali ambayo na yafahamu au wana yafahamu. Hivyo basi kuweza kujielimisha kimaisha na hata zaidi kuimarika kwa shughuli zangu za kila siku.

Chakula ambacho napenda kukila sana wakati wa mchana ni chakula ambacho kinajulikana kama pilau. Napenda sana chakula hiki. Kwani kina vitamini na proteini. Za hali ya juu hivyo basi chakula hiki. Kinaweza kukuza afya yangu na kuwa mja mwenye lishe bora ninapotekeleza shughuli zangu za kila siku.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni kitabu cha historia kilicho chapishwa na muandishi shupavu anayejulikana kama vile keni walibora. Kitabu hiti kinanieleza au kinahadidia historia ya waja ambao waliishi kabla yangu kuzaliwa. Ni kitabu ambacho kina maelezo ya hali ya juu na kukupa wosia unao kubalika sana katika jamii. Hivyo basi kinaweza kutumika kutangamanisha jamii na hata zaidi kuwaburudisha.

Jambo kuu ninalopenda kuhusu shirika langu ni kuwa linawaza wenye heshima mno. Katika shirika hili kumetowaza wadhifa mbali mbali kupitia viwango mbali mbali. Hivyo basi utenda kazi katika shirika hili ni wa hali ya juu na pia watezi wanapata kupata huduma ilio ya hali ya juu sana.

Udhaifu wangu kazini mimi huushughulikia kwa kuweza kuwahudumia wateja wangu kwa njia ya heshima na taadhima. Kando na hilo pia mimi jambo lolote ambalo silifahamu mimi huulizia kutoka kwa wafanyikazi wenzangu ambao wanafahamu jambo hilo. Ili niweze kupata maarifa ya hali ya juu ninaposhughulikia kazi fulani ambayo hapo awali sikuwa naweza kuitekeleza. Hivyo kuweza kumpa mteja wangu kumpa mteja wangu nyadhifa au matokeo ya hali ya juu.

Ndiyo ninapenda sana kuzuru mta wapuani. Kihini hasa ambacho hunifanya kupenda kuzuru mta huu ni kuweza kushuhudia bahari. Napenda sana kuzuru bahari kwani ninjia moja wapo ambayo ninayotumia kuweza kujiburudisha na kujiliwaza wakati wa ijumaa na jumamosi ninapopumzika baada ya kazi za wiki kutwa.

Sera ya umuhimu ninayoiyona katika kampuni yetu ni sera ambayo inajihusisha na utenda kazi wa kazi wa hali ya juu ili kuweza kumridhisha mteja alietupa kazi. Sera hii imetuwezesha kama kiwanda kuweza kutoa ufanisi wa hali ya juu kwani tunaweza kuwapa wateja wetu huduma za hali ya juu hivi basi hawana budi ila kutupa kazi za ziada ili kufanikisha kiwanda chetu.

Chakula ambacho mimi hukila mara kwa mara wakati wa asubuhi ni chakula ambacho ni wali. Napenda sana kula wali wakati wa asubuhi kwani wali hunipanguvu na hata vitamini zaidi vya kuweza kukabili siku ambayo maulana huwa amenibariki. Ninapoenda kazi ni mimi huwa ni shwari bila ya doa au hasi yoyote. Ninapo shughulikia kazi zangu za kila siku kiwandaani.

Mimi ni kiongozi wakutiliwa mfano katika kiwanda ninachofanya kazi. Hivyo basi mimi napenda sana kusimamia wafanyikazi wenzangu bali si kusimamiwa. Ni shugli ambayo nimeipenda na kuenzi zaidi kwa ninapata kuhakikisha kazi inafanya kwa muda unaofaa na hivyo basi kuaridisha wateja kwa kuwapa huduma wanazo hitaji.

Mimi napenda sana afya nzuri hivyo basi mimi huzingatia mambo ya aina mbali mbali kuhakikisha kuwa nina afya nzuri kati ya mambo ambayo mimi huzingatia sana ni kupiga mazoezi na piga mazoezi ili niweze kupata mwili bora na wenye siha ya hali ya juu pili mimi hula matunda kwa wingi na chakula ambacho hakina mafuta mengi kinachoweza kudhuru afya yangu.

Mimi hupenda rangi nyeupe kwa ukuta wa chumba changu. Rangi nyeupe mimi huihusisha sana na usafi. Napenda sana rangi hii kwani inakifanya chumba changu kuwa na mwonekano mzuri na chenye kuvutia katika macho ya binadamu yeyote. Hivyo basi ni rangi ninayoienzi na kuithamini sana katika chumba changu.

Maendeleo ambayo napenda sana kuona katika jamii ni maendeleo yanayohusisha waja wangu katika jamii wanaweza kujikimu kimaisha kwa kupata kazi za kisasa. Ninapoona kuwa waja wanaweza kujishughulisha na kazi za aina mbalimbali ili kuweza kujikimu kimaisha na hata kujijenga zaidi mimi huwa mja mwenye furaha sana. Watu wanapoweza kujikimu kimaisha bila shaka wanaweza kufanya maendeleo katika jamii zao hivyo kuishi maisha ya kiwango cha juu.

Mimi hunywa sana maji kwa siku kwani mimi ni mchezaji wa mpira wa kandanda. Hu mimi hunywa maji haya ilikuweza kukua na siha njema katika kushiriki mashindano haya ya michezo. Hivyo basi mara ambayo ninaweza kunywa maji kwa siku huwa inazidi mara ishirini.

Mchezo ambao nengependa sana kuujaribu kuucheza ni mchezo wa laga. Na penda sana mchezo huu kwani ni mchezo ambao huwa unaniburudisha na kunifanya kuwa mja wakuliwazwa. Ninapo utazama mchezo huu ni mchezo ambao unachezwa kwa hali ya juu zaidi na wachezaji wenye umahiri katika kuucheza. Hivyo nigependa sana kujaribu kucheza mchezo huu.

Nilipokuwa mtoto nilipenda sana kuogelea katika mito ya aina mbalimbali. Uogeleaji niliupenda sana kwani ulikuwa mojawapo ya njia ambazo nilitumia kujiburudisha nikiwa mtoto. Tulipenda sana kuenda kuogelea pamoja na marafiki zangu hivyo basi kutangamana kwa pamoja na hata kujishughulisha kwa shughuli za aula sana tukiwa watoto.

Mnyama ambaye ningependa sana kumfuga anajulikana kama vile ng'ombe. Nimi ni mkulima shupavu hivyo basi napenda sana kufuga ng'ombe. Ng'ombe ana umuhimu wa hali ya juu sana katika maisha yangu ya kila siku. Mmoja wapo ya umuhimu wa ng'ombe ni kuwa ng'ombe anatupa maziwa na hata nyama. Hivyo basi ni mnyama mwenye umuhimu sana katika maisha ya binadamu. Hivyo basi ningependa sana kumfuga.

Naamu, mimi nimeweza kushiriki katika mashindano na masi mashindano tu bali mashindano ya kimataifa ya uchezaji mpira wa kandanda. Mimi ni mahiri sana katika uchezaji mpira wa kandanda na timu ni nayo uchezea ni timu ambayo inajulikana kote taifani kwa kuucheza mpira huu. Tuliweza kushiriki mashindano haya mwaka jana na kutoa taji la kuwa nambari moja katika mashindano haya.

Tangu ni zaliwe, sijawahi kufanya yoga. Japo ni shughuli ambayo ningependa sana kujishughulisha nayo. Kwani huwa inatumika kuliwaza waja baada ya shughuli mingi za kazi au za siku kutwa. Ningependa sana kujua kufanya shughuli hii ya yoga kwani ina manufaa mingi kwa maisha ya binada.

Mimi hupenda kuwasiliana na watu kupitia mbinu za kisasa za mawasiliano au teknolojia ya kisasa ya mawasiliano inayohusisha utumiaji wa simu ya mkono au rununu. Njia hii ni njia ambayo inafanikisha mawasiliano miongoni mwa watu kwa njia ya haraka na upesi mno. Hivyo basi kufanikisha mawasiliano kwa muda unaofaa na rahisi sana.

Ndio, mimi ni mkulima shupavu. Hivyo basi ninafuga ndege wa aina mbali mbali. Kati ya ndege wa nyumbani ambao ninao wafuga ni ikiwemo kuku ambaye hunipa mayai. Pili ni bata. Bata ni ndege ambaye nampenda sana kwani yeye hunipa nyama. Kando na hayo, mimi huwafuga wanyama wa aina mbali mbali ikiwemo ng'ombe na hata sungura.

Aina ya keki ninayoipenda ni keki ya vanila. Naipenda sana keki hii kwani huwa inautamu wa hali ya juu ukilinganisha na keki nyinginezo. Ni keki ambayo imaandaliwa kwa hali na ustadi wa hali ya juu ili iweze kua tamu na kupendwa na wengi. Mimi huipenda sana keki ii hasaa ninaposherekea siku kuu yangu ya kuzaliwa.

Mimi hupata habari kupitia vyombo vya kiteknolojia ya kisasa ama ukipenda mtandaoni. Ni inatumia vyombo vya kisasa ya kiteknolojia kama vile simu wanatarakilishi vyombo ambavyo vinaweza kunipa habari wakati huu wote ambazo zimetokea kote duniani.

Mkono ni mmoja wapo ya sehemu ya mwili ambayo inatumiwa na binadamu kutekeleza shuguli za aina mbali mbali. Mkono hutumika katika kufua, kukoga na hata kujilisha. Mkono hutumika sana kazini asaa wakati wa kufanya shugli za kazi ambayo zinahitaji sana kutumia nguvu.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko ina miti mingi, nitachukua maji nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima nilijaribu kwenda asubui lakini sikuamka mapema nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu nitafanya hivi wiki mzima nitengeneze tabia nzuri.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

Jee, niendeshe gari au nichukue basi. Gari lina tatizo kidogo la mafuta, linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi, nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Ada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliyemgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orotha, nisiko kosahau kitu chochoche, chochote.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimesha ilima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi, nitaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia, mavuno mazuri yatasaidia familia nzima, tutakuwa na chakula chakutosha.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

Siku ya kuzaliwa ya mwanangu inakuja wiki ijayo, ninahitaji kupanga sheree. Je, tufanye karamu ndogo nyumbani au tukodi mahali, nyumbani ni nafuu zaidi. Nitaaleka marafiki wake kutoka shule, labda watoto kumi. Nita pika keki kubwa wao wanapenda keki ya chokoleti. Nitanunua baluni na mapambo ya rangi za furaha. Pia nina ahadi ya kumnunulia zawadi. Yeye anataka baiskeli. Nadhani nitapata baiskeli ndogo ya bei nafuu. Sheree itakuwa siku ya jumamosi muda wa asubuhi. Ni siku muhimu sana kwa mtoto wangu. Lazima iwe ya kumbu kumbu nzuri.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana, kuna samaki kwenye jokofu, nilimnunua jana, nitaupika na nazi, watoto wanapenda mchuzi wa nazi, ninahitaji limau na tangawizi kumtia ladha, jee niandae ugali au wali, nadhani wali ni bora, unaiva haraka, nitakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia, samaki lazima u awe na ladha nzuri, familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole. Wala haraka sana. Chakula kinapo pikwa kwa upendo na subra. Huwa kitamu zaidi. Nitaita watoto tulale.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

Kununua vitu mtandaoni rahisi sana. Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Unakwenda ukiagiza vitu husivyo vihitaj gharama inakuwa kubwa mwishoni. Unahitaji kuwa makini zaidi nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tofuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha. Sita angalia vitu vingine. Lazima pia nilinganisha bei katika maduka mbali mbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu walio kwisha kuvinunua. Niseme kama bidhaa ni nzuri kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara Nitajiathari.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondo kea mapema dakika talatini. Nitaipuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio. Sikizi mziki ili niwe na subira. Hali hi ya kila siku lazima nijifunze kwa.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

Barua pepe ni aina ya mawasiliano inayotumika kupitia rununu au vyombo vya kisasa vya kiteknolojia kama vile tarakilishi. Barua hii husaidia sana kuzungumza na watu kutoka aina mbalimbali za dunia na kupata habari kwa muda mfupi na unaofaa.

Unakili ni kuandika orodha ya maneno katika ukurasa au katika rununu kupitia njia mbali mbali. Unakili wa maneno unasaidia sana kuweka rekodi hasa kazini ilikuweka mikakati hasa inayoweza kuimarisha utendakazi kazini.

Ni njia ya heshima ya kuweza mfahamisha mtu ambayo mnazungumza nae kuwa ujapata alichokuwa anakisema hivyo basi unamsihi aweze kukisema tena ili uweze kukinakili kichwani mwako na kuweza kumpa jibu analohitaji.

Nyeupe ni rangi ni aina ya rangi ambayo inatumika sana katika upakaji rangi wa majumba. Kando na upakaji wa majumba rangi hii nyeupe pia hutumika sana katika utengenezaji wa vitabu ambavyo vinatumika mashuleni na wanafunzi kuandika mambo wanayo funzwa na walimu wao.

Kesho ni siku baada ya leo, ni siku ambayo huwa imetawazwa sana jukumu la kuweza kujumuisha waja katika jamii.

Kongamano ni umati wa watu walio kuja pamoja ili kutekeleza shuguli fulani kwa wakati fulani na hivyo basi wanapata kukongamana ili kueza kukamilisha shuguli hii kwa njia ipasayo.

Ofisi ni mahali ambapo waja hujumuika ili kuweza kuzungumza jinsi au kuweka mikakati ya kweza kuliendesha kampuni fulani kwa wakati fulani. Ofisi pia hutumuika kweka rekodi au data ya matukio ambayo yanatukia katika kazi hivyo basi kuelimisha na kuimarisha wafanyi kazi. Apo kiwandani.

Ni hali ya kutekeleza shughuli kwa hali ya upesi ili kuweza kuridhisha mteja kazini au kumpa kitu ambacho anahitaji kwa wakati unaofaa bila ya kumchelewesha. Hivyo basi muuzaji anapaswa kumpa mteja wake kitu hicho anachohitaji kwa haraka au upesi.